Kiongozi mzuri ana sifa tofauti tofauti. Sifa ya kwanza ambayo kiongozi mzuri anayo ni, kiongozi mzuri anaongoza kwa njia ambayo haileti chuki katikati ya watu. Ana ule usawa katikati ya watu. Katika mambo yake ambayo anayafanya, kiongozi mzuri anakuwa msawa kabisa. Haegemei upande mmoja, kama ni upande wa kulia ama wa kushoto, haegemei upande wowote. Anawabeba watu wote kwa njia ya sawa. Kwa hivyo, kiongozi mzuri njia ya kwanza ambayo anafaa kuwa ni kuwa na usawa. Halafu sifa ya pili ambayo kiongozi mzuri ako nayo ni kwamba kiongozi mzuri anatekeleza wajibu wake kwa wakati unaofaa. Kwa mfano, kama kuna shughuli ambazo anafaa kufanya za kusaidia ambazo zinamhusu yeye afanye, anafaa kuzitekeleza kwa muda unaofaa. Anafaa afanye mambo yake kwa wakati ili akuwe kielelezo bora kwa wale wengine na pia afanye mambo yake ndio huo usawa ulete mambo ambayo yatasaidia watu ambao anawaongoza. Pia, kiongozi mzuri anafaa kuwa kiongozi msikivu. Anasikiliza shida za watu wake, anawasikiliza chenye wanamwambia. Kama wamemletea jambo ambalo linawatatiza, anawasaidia kulitatua. Anawasikiliza, habagui anawasikiliza wote kwa usawa, pia hiyo ni jambo maanake mtu anaweza kuwa na jambo ambalo linamtatiza, na sasa kiongozi akikosa kumsikiliza, unapata inaleta shida pale kiongozi mzuri anafaa kuwa na sifa nyingi sana. Sifa nyingine ya nne ambayo kiongozi anafaa kuwa nayo, kiongozi anafaa kufuatilia sheria ambazo zimewekwa. Kwa kuwa yeye ndio kiongozi, haimpi ile nafasi ya kufanya vile anavyotaka. Anafaa kufuata amri ama vielelezo ambazo zimewekwa anafaa kuzifuata, na anafaa kuzifuata kwa ukamilifu. Pia kiongozi mzuri ni ule ambaye ni ule ambaye anashughulika na maslahi ya watu wake. Anawashughulikia kama ni jambo la vifaa vya kufanya kazi usawa usafi, kama ni chakula, anashughulikia kila kitu.

Tabia ambayo ya watu inanichukiza ni ile tabia ambayo wapata watu wanajifanya kwamba hao watu ni marafiki zako wanajifanya ni marafiki zako lakini ukifuatilia kama vile waswahili ambavyo walisema kikulacho ki nguoni mwako wale watu unapata shida zako zote wao ndio chanzilishi au chanzo cha shida zako wewe wakati mkona wao utakuwa unaona mko sawa kabisa lakini baadaye ukifuatilia utakuja kupata wale watu wanakuzunguka, wanakuangaisha ndio wanakutesa mambo yako ni wewe wanakuharibia sasa wale watu hiyo tabia yanichukiza sana kwa mfano nina rafiki yangu mwenye namdamini, mwenye namwamini alafu mambo yangu yote nampa na moyo mwadilifu alafu baadaye kufuatilia mambo yangu ikiharibika nakuja kupata ahh kumbe rafiki yangu yeye ndio alihusika kama ni kuyatoa kuyapeleka kwingine yeye ndi aliyapeleka kama ni mambo iliharibika yeye ndio alifanya hayo mambo yote sasa kile chanisumbua sana kile chaniudhi sana manake sipendi mtu akona tabia kama ile mtu huyu ajifanya rafiki yangu mtu huyu ajifanya tuko pamoja lakini nikifuatilia si rafiki yangu na hatupo pamoja hainifurahishi kabisa manake hainiletei ile picha ambayo ambayo ni tabia muhimu za ubinadamu. Inakosa tu zile tabia muhimu za ubinadamu kabisa kwa hivyo hiyo tabia mtu kujifanya tuko pamoja ama mtu kujifanya rafiki yangu na ilhali hatuko pamoja na si rafiki yangu hiyo tabia siipendi kabisa, siipendi kabisa kabisa yanichukiza sana.